Mimi huwa napenda juisi ya maembe kwa sababu ni tamu, na pia mimi napenda vitu ambavyo vimeundwa kwa kutumia maembe naam. Napenda sana juisi ya maembe. Kila wakati nikienda mahali popote ama ama nyumbani huwa natengeneza juisi ya maembe naam.

Njia ya usafiri ambayo natumia kila siku ni kwa kutumia matatu. Matatu ndiyo njia rahisi ambayo mimi napenda kwa sababu ni bei nafuu na pia ni inanisaidia sana wakati naenda darasani. Kwenda sokoni na.

Nyama ambayo ambayo naipenda sana ni nyama ya mbuzi. Kwa sababu nyama ya mbuzi ni tamu sana. Kila wakati nikienda kwenye hoteli naitisha nyama ya mbuzi. Pia tukiwa nyumbani mama hupenda sana tukipika nyama ya mbuzi na.

Mimi si mtu yule ambaye napenda kupiga picha kila siku ila nikiwa tu nimevaa vizuri ama nimeenda semu fulani ambayo imenifuraisha ninapiga picha ili niweze kunipa kumbu kumbu ya mahali ambayo nilienda naam.

Msimu wa masika ndio ndio msimu ambayo naipenda sana kwa mwaka kwa sababu kwetu sisi ni wakulima. Mvua ikinyesha wakati wa masika inatusaidia kufanya upanzi ili tuweze kupanda mahindi, maragwe, maembe na kadhalika na.

Chakula ambacho napenda kula kila wakati jioni ni ugali kwa mboga au ugali kwa nyama kwa sababu hicho ndicho chakula ambacho kinapatikana sana sana huku kwetu na pia inasaidia sana kwenye afya ya kila siku naam.

Mimi na marifiki zangu tunapenda kutembea na pia kuenda kwa masherehe, pamoja, wakati mwingine, tunapenda kuenda kuenda kusoma kwenye maktaba, kwa sababu mkisoma na marafiki, unaweza kuelewa zaidi, naam.

Kifaa changu, mimi huchaji iwapo tu itaisha moto. Kama bado itakuwa na moto, mimi siwezi kuchaji. Lakini na fadhalisha kuchaji mara moja, au mbili kwa siku kwa sababu ukichaji mara mingi, itaweza kuharibika.

Napenda kununua vitu sokoni kwa sababu sokoni vitu ni beinafuu na pia unaweza kupata vitu ambavio unataka kwa wakati unataka na pia sokoni kuna kila kitu ambaye wewe unapenda na sokoni ni pahali pazuri na.

Rafiki yangu wa karibu, tulikutana nae shuleni. Rafiki yangu huyu ni mkarimu sana nampenda kwa sababu ni mkarimu. Ana nititia wakatu wa shida. Ana nisaidia wakati sina chochote cha kukula.

Ushauri wangu kwa mtu yeyote ambaye anaanza kazi ni kuwa awe makini kwenye kazi yake aanze kwa wakati unaofa. Hakikishe anafanya kazi ambaye inapendeza na pia yenyeitaleta matokeo mazuri kwenye iyo kazi na pia afanye afanye kazi yake na kumaliza kwa wakati unaofa na.

Tabia ya chuki na fitina mimi sipendi watu ambao wakona chuki kwa mandelewo ya mtu na pia ambao wana watu ambao wanapenda kuongelelea matokewo au mtu venya anaka Namu iyotabia ndio mimi sipendi sana.